Kipawa ambacho sina ni uwezo wa kuzungumza hadharani kwa ujasiri mkubwa. Ingawa nina mawazo mengi mazuri na ninaelewa mambo kwa kina. Mara nyingi napata ngumu kwa kuwasilisha mbele na watu wengi. Ninapokuwa peke yangu au naandika. Mawazo yangu yanatiririka vizuri lakini nikisimama mbele ya hadhira. Hujisikia hofu, wasiwasi na wakati mwingine nahisi kama sauti yangu inatetemeka. Kutokuwa na kipawa hiki kimenifanya nijione kama mtu wa nyuma zaidi kuliko mbele. Kuna nyakati nimekuwa na mchango muhimu wa kutoa lakini nimeamua kunyamaza kwa kugopa kukosa au kuhukumiwa. Hii imenifundisha kuwa si kila mtu ana kipawa cha kujieleza kwa maneno ya sauti na hilo si kosa bali ni hali ya kawaida ya kibinadamu. Hata hivyo, kutokuwa na kipawa hiki hakumaanishi kuwa sina dhamani badala yake kimenisaidia kugundua vipawa vingine nilivyo navyo. Kama vile kusikiliza kwa umakini, kufikiri kwa kina na kuandika kwa ufasaha. Nimegundua kuwa ninaweza kuwasiliana vizuri zaidi kupitia maandishi au mazungumzo ya ana kwa ana kuliko kupitia hotuba kubwa. Hii imenipa nafasi ya kujielewa zaidi na kukubali nilivyo. Pia, kutambua kipawa ambacho sina kimenifundisha umuhimu wa kujifunza na kujiboresha. Ingawa kuzungumza hadharani si kipawa changu cha asili. Ninaamini ni ujuzi unaoweza kufundishwa kwa kufanya mazoezi taratibu, kujipa moyo na kujikubali ninaweza kupunguza hofu na kuimarisha uwezo wangu hatua kwa hatua. Kwa ujumla, kutokuwa na kipawa fulani hakupunguzi utu au uwezo wa mtu. Kila binadamu ana kumkuvu na udhaifu wake. Kilicho muhimu ni kujitambua, kujikubali na kutumia vyema vipawa tulivyonavyo. Huku kujitahidi kuboresha maeneo tunayopungukiwa. Hapo ndipo mtu hujijenga na kukua kamilifu.